Kwa kweli, mimi napenda kutumia muda wangu na familia kwa mambo rahisi, lakini yenye maana hasa yanayokuza upendo na uhusiano wetu kama jamii. Mathalan, kukaa pamoja tukipika au kula chakula, kuzungumza na kutathmini siku zetu, ndoto na mikakati yetu ya maisha. Pia, kucheka huku tukihadithiana ngano za zamani au hata kutazama filamu pamoja. Isitoshe, mimi pia huwa ninapenda matembezi na familia yangu, matembezi yaliyo mafupi, aidha kufanya mazoezi pamoja na hata michezo midogo midogo. La muhimu huwa ninalenga sana kufanya chochote, kitakachotufanya, tuhisi tuko karibu na kufurahia uwepo wa kila mmoja wetu kama familia.

Ahaa. Kila ninapokutana na kazi ya dharura, mimi huishughulikia kwa utaratibu huu. Kwanza kabisa ni kutulia kwa haraka. Ili nisiwe na pupa. Hili hunisaidia kuwaza na kuwazua vizuri. Kinachofuata ni kubaini kilicho cha muhimu zaidi. Nini lazima kifanyike sasa hivi? Na kipi kinaweza kusubiri kidogo? Baada ya hapo, ninagawanya kazi. Jinsi, zitakapofanywa hatua kwa hatua. Kidogo kidogo, ili ishughulikiwe kwa haraka bila kuchanganyikiwa. Kama kuna watu wingine ambawo wanahusika katika shughuli hii, huwa ninawasiliana nao waziwazi na kwa wakati unaofaa. Hili hunisaidia ili kila mtu ajue anachofanya na ni kwa muda upi anastahili kumaliza kazi hiyo. Mwisho nikimaliza huwa nina rejelea kazi kuzikagua kuona iwapo kuna mahala popote panahitaji marekebisho. Kwa muktasari huwa ninaanza kwa utulivu, kutoa vipaumbele, kulingana na kazi, kutoa hatua wazi, zitakazo tumika, kuhakikisha mawasiliano, yapo sawa na mwisho kurejelea kazi. Kuona iwapo, kuna mahala pa kurekebisha.

Alhamdulilai. Zoea zuri nililojenga ni kujipanga mapema na kujitathmini kila siku. Kila siku nimejitengea muda mfupi kujiuliza. Nimefanya nini vizuri leo? Ni nini ninaweza kuboresha kesho? Hili hunisaidia kubaki makini, kupunguza msongo wa mawazo na kuendelea kukua hatua kwa hatua. Pia nimejenga zoea la kujisikiliza kabla ya kujibu. Hasa nikiwa na watu wengine. Hili hunisaidia sana kwenye maelewano nikiwa na watu ingi.

Kwa kweli upande wangu mimi kila napokua na mradi mpya wakazi, uwa ninafanya hivi kufuata hatua hizi. Kwanza, ninaelewa lengo la mradi vizuri, na pia nitatizo gani tunatatua na mafanikio yatakayonekana na yataonekana vipi. Pili, nina kusanya tarifa zote muhimu, muda, uliopo, raslimali, na watu watakaousika. Tatu, nina gawanya mradi, kuwa kazi ndogo ndogo, zenye ratiba wazi, ili isiwe nzito. Nne, ninaweka vipombele na malengo ya muda mfupi, ili kuona maendeleo mapema, hatimae, ninaanza kuchukua hatua pole pole, hata kama, si kila kitu kiko kamili, muhimu ni kuanza na kurekebisha njiani. Kwa mutasari, lengo, mpango, gawanya kazi, kisha, anza kazi yenyewe.

Napenda pilau. Wow! Pilau hunivutia kwa harufu ya viungo vinavyotumika. Ladha yake nzito na jinsi inavyokusanya watu pamoja hasa ikiliwa na familiya au marafiki. Ni chakula kinachobeba hisiya, si kushibisha tuu, ninapokila, ninapenda sana kukiteremusha na sharubati, baridi, shadidi kama barafu, hasa ile ya maembe iliyochanganywa na mpapai na nasi. Hakuna chakula kitamu ninchokipenda na kukihenzi kama pilau mmh.

Hili ni swala lizuri tena lenye uzito sana. Maana mtu yeyote asiyekuwa na mpango maalumu namna ya kuishughulikia siku ya ke, bila shaka ataenda akilia kwa kufeli kutimiza malengo ya siku akiwa kazini. Kwangu mimi, huwa ninaishughulikia ama kushughulikia muda wangu kwa makusudi na nidhamu. Kwanza kabisa, huwa napanga siku yangu mapema kwa kutengeneza orotha ya ukaguzi. Hapa, ninaorodhesha kazi kulingana na umuhimu wake. Pili, nina gawanya muda kwa vipande. Kama vile, ninaweza nika ipa kila shughuli dakika ishirini na tano au hata hamsini, ili niwe makini bila kuchoka. Tatu, naepuka visumbufu. Chochote kile kinachoweza kufanya kazi yangu ikwame. Iwe simu au vitu vingine itabidi visubiri. Nne, kutenga nafasi ya dharura. Hii itanisaidia kuhakikisha ya kwamba mambo yasiotarajiwa, ya tashughulikiwa kabla ya kwendelea na mambo mengine niliyokuwa nimeyatenga katika siku. Hatimaye, nina tadhmini siku ilivyokuwa kuona kama kuna muda uliotumika vibaya ama niliweza kutimiza malengo yangu. Kutanisaidia kujua ni mahali papi pakurekebisha siku inayofuata. Kwa kifupi, lazima nipange, nizingatie na nikague shughuli zangu za kila siku.

Aha, kusema kweli kwa sasa, sina mnyama wakufugwa nyumbani. Lakini ningependa sana kumfuga mbwa. Na wapenda mbwa kwa sababu ni waaminifu, wanaupendo na kidogo wanakufanya uwe makini. Unapotembea, kucheza, hata kupunguza msongwa mawazo. Pia ni walenzi wazuri na marafiki wakweli hasa ukiwa pekee yako. Kama si mbwa basi, nitamchukua paka, pia wanavutia. Wao huwa watulivu, wanajitegemea, na wanapenda sana ukaribu kwa wakati wao. Na iwapo nitamchukua kati ya mmoja wa wanyama hawa bila shaka ningependa yule wa rangi nyeupe.

Hmm, ha, napendelea chakula chenye ladha ya kati kwenda kali kidogo. Ah, chakula chenye viungo vizuri, kisichokuwa baridi, lakini pia kisicho choma kupita kiasi. Ladha iwe ya harufu nzuri na kinafanya kula kufurahishe kila wakati. Kwa mfano, nikipata pilau biriyani au chakula chenye tangawizi na kitungu saumu. Mhmm, hicho hunivutia sana.

Ahaa. Mimi nina uhusiano wa heshima, ukaribu na ulewa kujifunza kutoka kwa wazee. Manake waze, wamekula chumvi nyingi, wameishi sana na hivyo wameona mengi. Ninajitahidi sana kuwasikiliza na kuwaheshimu. Kwa sababu, wana uzoevu na hekima kubwa. Nina wachukulia kama washauri. Hasa wanapotoa maoni kuhusu maisha kazi au hata maamuzi muhimu. Pia napenda kutumia muda nao kuskia hadithi zao za zamani. Kuna mafunzo mengi humo yakiwemo maqdili na namna ya kukuza mahusiano na kutangamana na watu katika jamii. Kwa mtasari, nakuza mahusiano ya upendo, heshima na kutathimini mchango wao katika maisha yangu. Ya leo na hata yale ya kesho.

Ndio, napenda kucheza ngoma. Si lazima iwe ya kitalamu. Mradi kuna muziki mzuri na midundo inayokuza mazingira ya mawazo. Kwanza zile za wazulu na wazaramo, zinapodunda dududu, mimi huyo huwa najiachilia kisawa sawa. Ngoma, hunisaidia kuwacha msongo wa mawazo, kufurahia na kujisikia kuwa huru kila wakati.

Ninachiopenda kuhusu mtaa wangu ni hali ya watu utangamano na utulivu wake. Watu wengi ni wakarimu, wanasalimiana na wako tayari kusaidiana inapobidi. Pia napenda kuwa kuna mchanganyiko wa kelele kidogo na utulivu ni mtaa usiukua na vurugu. Kua na maduka ya karibu na sehemu za kukaa jioni mukipiga porojo na marafiki au majirani, pia kuna kufanya mtaa wenyewe uwe na uhai. Isitoshe ni mtaa ulio na miundo msingi ya kisasa. Hasa barabara, zilizonyoka, usafi, hospitali na shule. Mtaa wenyewe kando na kutulia una amani na ulinzi wa kupigiwa mfano. Ni mtaa mzuri sana.

Mchezo wa vikapu, hili ni swali, nzito tele yenye mjadala mkubwa. Lakini mara nyingi, iwapo tutaenda na historia? Basi mchezaji gwiji aliyewika nyakati hizo katika vikapu ni mchezaji aliyetajwa na kujulikana kuwa Michael Jordan. Kwanini Michael Jordan aliwika katika enzi hizo? Kwanza alishinda mataji sita ya NBA na Chicago Bulls. Alikuwa na ushindani mkubwa sana na uwezo wa kubasilisha mechi pekee yake. Isitoshe, alikuwa mzuri kwenye kushambulia, kujilinda na kisikolojia aliwatisha wapinzani wengi. Aliacha uridhi mkubwa hadi leo ndani na nje ya uwanja. Lakini, utakapozungumza na kizazi kipya. Cha sasa, bila shaka, hutakosa kumsikia mchezaji, Lebron James. Leblon James amecheza kwa muda mrefu akiwa kwenye kiwango cha juu. Ana nguvu akili na mchezo mzuri na anacheza nafasi nyingi. Takwimu zake ni za kihistoria. Kuna ile hisia ya kusema kuwa huyu jamaa anaelewa mchezo. Mbona? Anacheza kwa akili si kwa nguvu tu. Anaona uwanja mzima na anawainua wachezaji wenzake na bado anaweza kubeba timu pale inapobanwa. Cha kuvutia zaidi ni udhabiti wake kucheza kiwango cha juu kwa miaka mingi si kitu cha kawaida I say. Pia, kuna ile hali ya msisimko, hasaa. Ukiwa, unaishabikia timu yake. Bado, utajikuta, unamuangalia tu kuona hatua atakayoichukua baadaye. Kwa kifupi miye nitasema, ndiyo alikuwepo Jordan ambaye alijulikana kutokana na ubora na ushindani mkali na mafanikio, lakini Lebron katika kizazi cha sasa, anasifa za kuwa imara, amaaye amechukua muda mrefu katika kucheza vikapu na mchezo kamili ni kiongozi ni mchezaji kamili na anaiunda historia mpya kwa sasa.

Bila shaka, ninaupenda mchezo wa vikapu. Mchezo huu hunivutia kwa sababu unahitaji mchanganyiko wa akili, kasi na ushirikiano wa timu. Pia ni mchezo unaoendelea haraka, kwani hakuna kuchoka wala kusubiri sana. Mbali na vikapu, napenda pia mchezo wa kawaida nikiwa na marafiki, hasa karata, kwa ajili ya burudani, na mazungumzo tu, tunapopumzika.

Ahaa, zawadi nzuri, zaidi niliowahi kupokea maishani ni zawadi yenye maana kuliko dhamani. Ilikuwa ni maneno ya shukurani na kuthaminiwa mtu kuniambia kwa dhati kwa mba nilimsaidia au nilileta mabadiliko chanya katika maisha yake. Aina hii ya zawadi imekaa moyoni kwa muda mrefu kuliko kitu cha kushika ama cha kuguza.

Naam. Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Inachonivutia ni kuona jinsi. Teknolojia inavyorahisisha, maisha, na kubadilisha namna tunavyofanya kazi na kuwasiliana. Napenda kujaribu apps mpya, vifaa vipya, au mifumo mpya. Hasa ile inayoongeza ufanisi au ubunifu. Lakini pia huwa nachukua muda kuelewa kwanza kabla ya kuikumbatia kabisa. Si kila kitu kipya ni bora, moja kwa moja. Ndiposa waswahili walionya kuwa kipya kenyemi, ingawa, kidonda. Kwa hivyo ni vizuri kuchukua tahadhari kabla ya kukikumbatia kabisa.

Hili ni swali nzuri sana. Mimi ninapopanga wiki yangu ya kazi. Huwa nafanya hivi kwa mtiririko ufatao: Kwanza kabisa, natadhmini wiki iliyopita. Je, ni nini kilienda vizuri, na ni kipi hakikukamilika nilivyokusudia? Pili, kuwa ninaweka malengo makuu ya wiki. Kazi tatu hadi tano muhimu. Ili nisipoteze yoyote, na hasa, ile iliyo ya muhimu. Tatu, nagawanya kazi kwa siku kulingana na uzito na muda unaohitajika. Nne, naacha nafasi ya kubadilika kwa dharura au mabadiliko yasiyotarajiwa. Hatimaye, nakagua ratiba ya kila jioni. Kuona iwapo, kuna mahali ambapo ninastahili kurekebisha, na ni wapi ambapo ninastahili kulainisha kabla ya siku inayofuata. Kwa kifupi nitasema, kwanza ninaanza na tathmini, malengo, mgawanyo, na kisha kuandaa nafasi ya kubadilika iwapo kutatokea dharura.

Kwa kweli timu, ninayoifuatilia kimchezo ni timu inayoitwa Los Angeles Lakers. Hii ni timu kutoka Marekani inayojulikana sana kwa mchezo wa vikapu. Mbona niifuatilie? Naifuatilie kwa sababu ya historia yake kubwa. Wachezaji wakubwa waliopita hapo kama vile ya Kobe Bryant na Lebron James. Na mtindo wao wakucheza unaochanganya burudani na ushindani. Lekas si timu tu ni utamaduni wa mpira wa vikapu. Huwa najisikia vipi? Inapocheza? Haa! Huwa inanipa msisimuko na mpigo wa damu kwa pamoja. Kwani wakicheza vizuri? Huwa najisikia kuwa juu kabisa. Na pia wanapokosea naumia kidogo lakini pia najipa moti. Nikijua ya kwamba watarekebisha makosa na kuwahaibisha maadui. Kwa hivyo, huwa naenda uwanjani na kutazama mechi yao nikijua ya kwamba timu hii haita ni feli kamwe.

Naam, wazo la kujitolea, nalipenda tena sana. Kama uzoevu, ningesema nimewahi kushiriki kwenye kazi ya kusaidia wengine. Kama kutoa maarifa, msaada, wa kufikiria na kutafuta suluhisho katika jambo fulani, na hata pia kuhamasisha watu na jamii, hasa pale ambapo, mtu anahitaji kusikilizwa au kuongozwa. Kazi za kujitolea hunipa hisia za kuridhika kwa sababu unachangia kitu chanya bila kutarajia malipo. Ninachokipenda zaidi ya vyote ni kuona mtu anapata nafuu, amani na matumaini kwa sababu ya mchango wangu wakujitolea bila kutarajia malipo yoyote.

Ili nikamilishe kazi kwa wakati huwa nafanya mambo yafuatayo muhimu. Kwanza naelewa kazi vizuri tena mapema, nafahamu kinachohitajika kiwango cha muda unaotengewa kila kazi, pili nagawanya kazi vipando vidogo vinavyoweza kukamilika kwa urahisi. Tatu, ninaweka vipaumbele, nianze na yaliomuhimu na yenye muda mfupi, pia najipangia muda maalumu wa kufanya kazi na kujitahidi kutoahirisha, hatimae nafuatilia maendeleo yangu kila siku ili nijue iwapo kuna mahali ambapo nipo nyuma au mbele ya ratiba. Kwa muktasari utasema nielewe, nigawanye, nipange, nifanye na nikague kazi.

Wakati wa mapumziko ya mchana, yani breki fupi, huwa nafanya mambo ya nayonisaidia kupumzika na kujirekebisha akili. Mara nyingi, ninakula kwa utulivu bila haraka natembea kidogo au hata kujinyoosha ili kuondoa uchovu. Pia, ninazungumza au kusikiliza muziki mtulivu na ulio mpole. Wakati mwingine nasoma kitu kifupi, au napumua tu kwa utulivu. Lengo si kufanya kazi zaidi, bali kurudi kazini. Nikiwa nimetulia tuli kama maji ya mtungi, baada ya kupumzisha akili zangu.

Kucheza na watoto kwanza walio kati ya umri wa miaka miwili hadi tisa napenda kucheza nao sana. Manake wanakuwa na furaha ya kweli ubunifu na maswali ya kushtua. Yanayokufanya uone na kuitizama dunia kwa mtazamo tofauti kabisa. Kucheza nao, iwe ni michezo rahisi kama vile kuchora na kuigiza. Huleta kicheko na nguvu chanya maishani. Pia, kuna nifundisha mbinu mpya za uvumilivu na kusikiliza kwa makini kwa sababu watoto huonyesha hisia zao bila kuficha chochote na hili hunifanya kufunguka macho sana.

Asante sana kwa swali lako. Wakati wa jua kali, kuwe kiangazi au jua la katikati, huwa ninapenda kufanya shughuli ama vitendo. Vinavonisaidia kupunguza joto mwilini na kunifanya nisikie kuwa fresh. Mara nyingi, huwa natafuta kivuli au sehemu yenye upepo mtulivu tena mwanana. Pia ni nakunywa maji mengi na pia vinywaji baridi kama sharubati maziwa na hata soda. Isitoshe lazima ni hakikishe nimevaa mavazi mepesi hali kadhalika nikibaki chumbani ama nyumbani huwa ninasoma vitabu vya hadithi fupi fupi kufanya kazi kwa utaratibu na hata kusikiza mziki iliyo tulivu na wakati mwingine nikipata wakati ninaenda kuogelea kwenye kidimbwi ama kuoga kwa maji baridi iwapo basi nitasalia kwa nyumbani. Haya yote hunisaidia sana kupambara na hali ya joto jingi.

Aha, japo, nina ujuzi wa vitu vingi, lakini ule ninaohitaji kuimarisha zaidi. Ni kuendelea kujifunza na kubadilika haraka. Hasa, usimamizi wa muda, kila siku kuna kitu cha kuboresha. Pia, kusikiliza kwa kina ili kuelewa watu vizuri na zaidi. Isitoshe kujifunza teknolojia na mbinu mpya kwa kasi inayobadilika. Hatimaye kueka vipaombele bila kujisumbua na mambo mengi kwa wakati mmoja. Kuimarisha ujuzi ni mchakato wa kuendelea. Si jambo la siku moja na si kitu unaweza ukakamilisha leo hii. Ni kitu unastahili kukizingatia na kukichunguza na kutamani kukiboresha kila mara.

Zana ya kidigitali ama digiti ninayo itumia kila siku ni simu tamba au rununu. Kupitia katika simu tamba huwa ninawasiliana na watu kupitia ujumbe mfupi au hata katika mazungumzo ya moja kwa moja. Pia kupitia simu hii nina pata tarifa na habari muhimu. Izitoshe naitumia kupanga kazi na ratiba zangu za kila siku, hali kadhalika, naitumia simu yenyewe kusikiliza muziki na kujifunza vitu vipya. Kando na simu, programu za kupanga kazi kama vile kalenda au notes ni muhimu pia kwangu. Zina nisaidia kubaki nikiwa nimeijipanga na kutoyasahau mambo yangu muhimu.

Aha, naipenda saa, tena sana. Saa inanivutia kwa sababu si kifaa cha kuangalia muda tu, bali pia ni mtindo na nidhamu. Mtu akivaa saa, mara nyingi huwa inaonyesha ya kwamba anajali muda na anajipanga kisawasawa. Nazipenda saa zipi? Kwanza, saa za mkononi zenye muundo rahisi. Pili, saa zinazodumu na zisizo na mambo ama madoido mengi. Pia iwe ni ya kawaida au ya kidijitali ilimradi iwe rahisi kuisoma hasa muda. Pia saa hunikumbusha thamani ya kulinda muda kwamba kila dakika ina maana katika maisha.

Shwari, swali zuri hili, mimi binafsi napenda kuvaa kofia. Kofia hunivutia kwa sababu ya kwanza, uwe ina nilinda dhidi ya jua kali. Pili, huniongeza mtindo na urembo kwenye mavazi. Tatu, wakati mwingine, hunisaidia kujiamini zaidi. Nspendelea kofia rahisi kama chepeo ama kofia za kitaduni kulingana na mazingira. Japo, napenda kuzivaa, lakini si kila siku ni pale ninapopelekana na nguo au hali ya hewa.

Nalipenda swali lako, utaratibu wangu wa jioni huwa wa utulivu na hunirudisha kwenye mizani baada ya siku ndefu. Nachofanya jioni baada ya kazi au shughuli za mchana kwanza ni kupunguza kasi. Na weza kuoga, kubadilisha mavazi, kula chakula cha jioni kwa utulivu, kisha nifanya jambo jepesi kama kusikiliza muziki au kuangalia kitu kwenye kiwambo cha runinga na pia kuzungumza na watu wa karibu. Muda wa kuanza kupumzika, kwa kawaida hua napumzika kwanzia jioni ya saa moja hadi saa mbili hivi, baada ya shughuli kuu kuisha hapo ndipo akili, hua inaanza kutulia kweli. Sherehe au kile nachopenda kufanya jioni, sipendi sherehe nzito kila jioni, lakini napenda vikao vidogo na vifupi, hasa pale unapozungumza, kucheka ata kupata chai au kahawa. Pia kusikiliza muziki, uliotulia, na marachache tukio maalum likitokea basi, sherehe ndogo hunipa furaha. Jinsi ni navyo jianda kulala, na punguza matumizi ya kiwambo na panga mambo ya kesho kwa kifupi. Kisha najipa muda wa utulivu, ni pumue, ni jinyooshe, na pia kusoma kitu kifupi tena jepesi kabla ya kulala. Uwa najisikia vipi? Jioni kwa kweli hunipa hisia ya amani na shukurani. Mbona, ni muda ninaojihisi nimerudi kwangu bila puresha nyingi ni kitafakari siku ilivyokuwa na vile nitakavyo ianza shiku inayoanza kesho ni kiwa nimejawa na matumaini.

Kwa yakini, sina uzoefu wa kusafiri kwa ndege, lakini kwa tafakari tuu na kuwaza nauelewa vizuri na ninaweza kusimulia kana kwamba, ninapaa na kuelea angani. Kusafiri kwa ndege, ni jambo linalovutia sana. Huwa kuna msisimko wa kuondoka na kutua, kuona dunia kutoka juu, miti na mimea, ni uzoefu wa kipekee. Ni njia ya haraka na yenye hisia ya safari ya maana sana. Kama ningekuwa na safiri kwa ndege, ningefurahia kukaa karibu na dirisha. Kusikiliza muziki au kuangalia mandhari na kuyafurahisha macho tu. Yani ile hisia ya kuanza ukurasa mpya, unapofika sehemu mpya. Hivyo ndivyo ningehisi ni kiwa angani.

Lahawla, napeda sana msimu wa mvua ya wastani. Msimu huu uitua Vuli au mto. Mbona ni upende msimu huu? Kwani, hali ya hewa huwa baridi ya kupendeza, si joto kali. Mazingira huwa ya kijani na safi, msimu wenyewa uleta utulivu na hali ya kutafakali. Pia, ni mzuri kwa kufanya kazi, kusoma na kupumzika. Sipendi sana jua kali wala mvuwa nyingi kupita kiasi. Pia baridi kali huwa hainivutii. Kwa hivyo, msimuhu huu uwa unakaa katikati vizuri. Kulingana na hali ilivyo.

Naam, napenda kuvaa vipuli au mapambo. Vipuli huwa vina nivutia kwa sababu kwanza vinaongeza mtindo na haiba. Vinaweza kubadilisha mwonekano hata ukiwa umevaa ma vazi rahisi ama ya kawaida. Pia vinaonyesha ladha ya mtu. Mara nyingi napendelea vipuli rahisi na visivyo vizito sana. Vinavofaa mazingira ya kawaida. Japo si kila siku, huwa na vitumia mara nyingi. Wakati ule, vinapopele kana na mavazi na matukio.

Sadakta, ninapoanda ripoti za kazi uwa nafanya kwa mpangilio ili ziwe wazi, fupi na zenye maana. Kwanza, uwa naelewa lengo la ripoti ni ya nani na inaitajika kuchukua mkondo upi na wanaitaji kujua nini hasa. Pili, nakusanya na kuchuja taarifa nachukua zile zilizo muhimu pekee, ziwe takwimu, matokeo, changamoto na mapendekezo. Tatu, napanga muundo. Kwanza utangulizi, yaliofanyika, matokeo, na hatua zinazofuata. Hatua ya nne, ninaandika kwa luga rahisi na ilio moja kwa moja. Nikilenga kuepuka maneno mengi yasio lazima. Hatimae, ninakagua na kuhariri ili kuhakikisha. Ipo sawa wazi na haina makosa. Kwa mutasari, ntatumia muundo wa lengo, taarifa, muundo, uandishi na ukaguzi.

Ninapohifadhi data yangu huwa napenda kuwa na usalama na urahisi kwa pamoja. Mara nyingi huwa natumia hifadhi ya wingu yaani cloud storage kama Google Drive na huduma kama hizo kwa nyaraka muhimu kwa sababu ni rahisi kuifikia popote unapohitaji. Pili ninapenda kutumia vifaa binafsi kama vile tarakilishi au kompyuta ama simu ya mkononi kwa kazi za kila siku isitoshe. Napenda kutumia chelezo ya ziada yaani backup. Kama vile disc mweko mara kwa mara ili kuepuka kupoteza data. Napenda kupanga mafaili vizuri, majina, ambayo yako wazi na folda zikiwa zimepangiliwa vyema ili kunisaidia kuokoa muda.

Ahaa, ni nani asiependa mvua jamani? Hata mie mwenyewe naipenda tena sana. Mvua hunipa utulivu akili na hisia ya mwanzo mpia. Napenda sana matone ya mvua hewa safi baada ya kunyesha na mazingira yanapokuwa ya kijani kibichi. Pia ni wakati mzuri wa kukaa ndani, kunywa chai moto, kusoma na hata kutafakari. Huu huwa wakati mzuri pia kwa wakulima huwa wanaenda shambani wakiwa tayari wanatabasamu wakipanda mbegu wakisubiri matokeo mema ya mazao ingawa sipendi ikivuruga shuguli sana. Kwa ujumla, mvua huniletea amani kila inaponyesha.

Kwa kawaida nachaji kifaa changu. Maramoja hadi mara mbili kwa siku. Kutagemea matumizi kwa mfano nikikitumia sana kazini ama kwenye mtandao ama kusikiliza mziki kupiga picha ama wakati mwingine kutazama filamu basi itabidi nikichaji mara mbili kwa siku. Lakini iwapo ni katika tu shughuli za kawaida kupiga simu, kutuma ujumbe, maramoja inatosha. Napenda pia kutoacha kifaa changu kichaji sana kwa muda mrefu kwenye stima ama umeme ili kulinda betri yake.

Asante sana kwa swali lako, mimi hushiriki katika jamii yangu kwa njia ndogo lakini zenye munato na maana zaidi. Kwa mfano kuwasiliana na kusaidiana na watu wa karibu. Huwa ninawasikiliza nawapa ushauri na pia kusaidia pale inapowezekana. Pili, kushiriki mawazo na maarifa yanayoweza kuwasaidia wengine kufanya maamuzi bora zaidi maishani. Tatu, kuheshimu na kuzingatia kanuni za jamii. Kwa sababu mshikamano huanza na tabia ndogo tu. Mwisho pale panapohitajika kuwa nina hamasisha hasa upande wa amani, ushirikiano na kutenda wema. Naamini hata mchanho mdogo ukifanywa kwa dhati unaweza kuletaa mabadiliko chanya na makubwa katika jamii ya mtu yeyote yule.

Ahaa, japo kuna filamu aina ainati duniani, zile zilizochezwa, zinazochezwa na zile stakazochezwa. Kwa upanda wangu ninapenda filamu zenye hadithi nzito na zilizo na wingi wa hisia. Aina ya zile ninazo zifurahia zaidi ni kama vile filamu za maigizo. Kwa sababu, huwa zinaonyesha maisha halisi na hisia za ndani. Pili ninapenda filamu za wasifu, hapa ninapenda sana kuona safari za watu, na changamoto walizo zipitia katika maisha. Tatu, ninapenda kutizama filamu zilizo na motisha, izi zinanipa nguvu na mawazo mapya. Isitoshe, huwa napenda kutizama filamu zenye wingi wa vichekesho japo vyepesi, ili viweza kunichekesha na kunipumzisha akili. Sipendi sana filamu zenye vurughu nyingi bila maana ya wazi. Napenda hasa ile inayonihachia ujumbe au fikra baada ya kumaliza kuitazama.

Kwa kweli juisi, ninayo ipendelea zaidi ambayo pia witwa sharubati ni juisi na yotokana na embe. Embe hunipa juisi yenye ladha tamu ya kiasili ilio nzito kidogo na huwa inanipa nguvu. Agalabu, huwa napendelea sana ikiwa imesagwa kutokana na maembe ya liyo fureshi kutoka shambani yenye ngozi laini na yawe ya meiva vizuri japo si kupita kiasi. Wakati mwingine pia hua napendelea mchanganyiko wa embe na chungwa au nanasi, mchanganyiko huu hua mtamu na wenye latha ya kufutia ukiwa na wingi wa vitamini.

Kampuni za teknolojia huwa nyingi, lakini ile ninayoiamini kwa kiasi kikubwa ni Google. Kwanini Google? Kwanza imewekeza sana kwenye ubunifu na utafiti. Pili, zana zake za kikazi kama vile search maps gmail drive ni rahisi na zinasaidia maisha ya kila siku. Isitoshe, ina mchango mkubwa kwenye elimu, taarifa na teknolojia huria. Lakini pia, Microsoft huwa inavutia. Kwa sababu gani? Ni imara kwenye programu za kazi. Hasa unaputumia Word, Excel ama Teams. Pia, inaonyesha mwelekeo mzuri wa kuendana na mabadiliko ya kiteknolojia ya kisasa. Hata hivyo naamini imani si kipofu ni muhimu kila mara kuzingatia masuala ya faraga na matumizi sahihi ya teknolojia.

Kwa kweli kinacho nipa motisha kazini ni mambo kathaa yanayo ungana pamoja. Mfano, kuwa na lengo wazi. Ninapujua kazi ninayo ifanya inamahana na inaleta matoke chanya. Pili, kujifunza na kukua. Kupata ujuzi mpya au kuboresha nilio nayo unipa hamasa sana. Tatu, kuthaminiwa. Hata neno dogo la shukrani au kutambuliwa. Kwa kazi nzuri ninayo ifanya, huniongeza morali sana. Pia, changamoto zenye afya, kazi inapunisukuma kufikiria na kujitahidi zaidi, huwa inanipa moral ya kutaka kujua zaidi ya hapo. Hatimae kuona maendeleo, kuona kazi ninayoifanya inakamilika au mtu ananufaika na kile ninachokifanya kwangu hunitia morali. Kwa kifupi, mutisha yangu hutoka kwenye maana ya kazi, kuwajibi nafsi na mchango ninao hutowa.

Kwa kweli wakati wa mapumziko kazini, mimi hujitahidi kufanya mambo ya nayo nisaidia kupumzisha akili na pia mwili kidogo. Maranyingi, huwa ninatoka kwenye meza ni tembe kiasi. Pili, ninanyoosha mwili ili kuondoa uchovu. Tatu, ninakunywa maji au chai. Isitoshe, huwa ninapumua kwa kina au kusikiliza muziki mfupi uliotulia. Isitoshe, wakati mwingine ni nabadilishana mawazo na wenzangu kwa mazungumuzo mepesi tu. Lengo ni kurudi kazini nikiwa freshi na makini tena kuchapa kazi.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni sherehe ndogo za kifamilia au za marafiki wa karibu. Inapendezwa na sherehe zilizo na sifa hizi. Kwanza, sherehe isio na kerele kupita kiasi. Pili, sherehe ilio na mazungumzo kicheko na muziki uliotulia. Pia, sherehe ilio na chakula kizuri na watu wanaelewana. Sherehe isio kuwa na msukumu wa kujionyesha. Bali ya kufurahia tu. Kwa mfano, sherehe ya kuzaliwa kwa mtu wa karibu ama kikao cha jioni au kusherehekea mafanikio madogo madogo, hizo huniguza moyo na zaidi kuliko zile kubwa kubwa zisizo na maana katika maisha.

Sawa basi, hivi ndivyo shuguli zangu na hisia huwa siku ya mvua hatua kwa hatua. Huwa nafanya nini? Mara nyingi kuna ponyesha mimi hubaki ndani na kupunguza kutoka nje. Na furahia kufanya mambo ya utulivu kama kusoma, kuandika kusikiliza muziki au kunywa chai na wakati mwingine kahawa moto. Kama ni kazi, huwa naifanya kazi kwa makini zaidi. Huwa ninahisi vipi wakati wa mvua? Na hisi utulivu na amani. Mvua hunipunguzia msukumo wa maisha na kunifanya nipumue kwa kina kama vile dunia ilivyotulia kwa muda. Kumbukumbu zipi hujitokeza wakati wa mvua, zipo jamani. Na kumbuka siku moja kulinyesha mchana mzima. Nikabaki ndani nikisoma na kusikiliza muziki. Haku kuwa na haraka wala kelele ilikuwa siku rahisi lakini yenye furaha ya ndani. Mvua, hubadilisha mtazamo wangu vipi? Hubadilisha! Mvuwa hunifanya nitafakari zaidi. Kuwa na shukrani na kuona mambo kwa upole. Mvua hunikumbusha kuwa si lazima kila kitu kiende kwa kasi wakati mwingine. Pole pole ni sawa. Eti huwa ninahisi vipi wakati nasikia sauti ya mvua? Sauti ya mvua hunipa faraja ndugu yangu. Ni kama muziki wa asili unaotuliza akili na kuondoa mawazo mengi.

Ahaa. Kusema kweli baada ya siku, nikisha fika nyumbani. Kabla ya kulala, huwanafanya mambo ya kutuliza akiri na mwiili. Kwa kawaida ninaanza kwa kupunguza matumizi ya simu au kuondoa machu kwenye kiwambo pole pole. Pili, ninaoga au najisafisha ili najisikie freshi. Isitoshe nachukua muda wa kutafakari siku ilivyokwenda au kupanga mambo machache ya siku inayofuata. Pia ninasoma jarida au hadithifupi na nyepesi au kusikiliza muziki mpole. Atimae nalala kwa utulivu ni kijaribu kuwaza mambo mazuri. Ratibu huu unisaidia kulala vizuri na kuamka nikiwa na nguvu siku inayofuata.

Kwa upanda wangu mie naitumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza maswala ya elimu. Haswa kuandika na kuandaa nyaraka kama vile ripoti mawazo na mipango. Kujifunza mambo mapya kupitia kusoma kozi au utafiti pia kupanga kazi na muda kwa kutumia zana za kidijitali. Isitoshe, huwa natumia wakati mwingine burudani nyepesi kama kuangalia filamu au kusikiliza mziki. Kompyuta inanisaidia kwa makini na mwenye mpangilio hasa kwenye kazi zinazohitaji umakinifu zaidi kuliko simu.

Eti iwapo ninapenda kucheza michezo ya fideo? Mhmmm, natakukuhakishia kuwa ninapenda tena sana. Ninayoifurahia zaidi kwanza ni michezo ya mikakati. Hii michezo hunisaidia kufanya utafiti kimawazo na kufikiri zaidi. Pili ni michezo ya michezo. Yaani kama bile mchezo wa vikapu au mchezo wa kabumbu ukipenda soka mchezo wa miguu. Na wakati mwingine huwa napenda michezo ya matukio. Au ile inayohusisha hadithi kwa burudani. Si kucheza kupita kiasi, la hasha. Bali, nacheza kwa njia ya kupumzisha akili na kujifurahisha baada ya kazi ya siku au siku ndefu.

Kwa kweli ninapenda maswali ya rangi, na nitakujibu, kinaganaga, bila wasiwasi. Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya samawati, na wakati mwingini utaiita buluu. Rangi hii hunikumbusha kuhusu, jinsi mungu alivyofanya kazi ya kuumba. Ardhi, akaumba maji kukawa na maziwa makuu na bahari, na pia katika anga. Mara nyingi huwa naiona rangi hii katika anga hasa asubuhi au jioni kuna potulia. Bahari na maziwa makuu huchukua rangi hii na huwa inanipa hisia ya utulivu kwenye mavazi na vifaa pia utaiona rangi hii kwa sababu ni rangi ambayo huendana na rangi nyingine. Ninaipenda rangi ya samawati kwa sababu mara nyingi inanipa amani utulivu na uwazi wa mawazo.

Japo masomo ni mengi nayasoma shuleni, lakini kuna hili nalolipenda na kuenzi zaidi. Somo lenyewe linaitwa hisabati. Somo hili nalipenda kwa sababu lilinifundisha kufikiri kwa mpangilio na kutatua matatizo. Kila swali lina mantiki yake na ukipata jibu sahihi unapata ile furaha ya kuwa nimeelewa. Pia hunisaidia kwenye masomo na kazi nyingine nyingi. Karibu na hilo somo napenda pia somo la kompyuta Tehama kwa sababu linanifungua macho na kunifanya kuielewa dunia teknolojia na katika ubunifu.

Tamasha la muziki, mhm, nimewai kwenda kwenye tamasha la muziki na wala si mara moja. Tamasha la muziki kwakweli, huwa lina mvuto fulani. Kwa mfano, zile nguvu za kuvutia umati wa watu. Pili, muziki wa moja kwa moja, unaoliwaza na kupenya hadi moyoni. Isitoshe, kuna kule kupiga densi na kuimba pa moja na msani bila kujali sauti. Pia ile hisia ya uhuru na furaha ya pamoja kila nipatapo na fasi napenda sana kuhudhuria tamasha lenye sifa kama vile muziki ninaupenda. Mazingira salama na yenye kutumbuiza ajabu. Isitoshe tamasha lisilo na vurugu bali furaha ya kweli hapo huwa sikosei kamwe.

Santi sana kwa kufungua moyo na kuuliza swali hili lenye uzito. Ndiyo, kuna tabia katha za watu ambazo wengi huziona zinachukiza. Hasa, zinapojirudia. Baadhi yazo ni kama vile kudharau ama kudharau wengine. Kana kuamba waho ni bora kuliko kila mtu. Pia, kutojali hisia za watu, kule kusema au kufanya mambo bila kufikiria aadharizake. Hizitoshe, uongo wa mara kwa mara. Hasa pale mtu anapokosa uajibikaji. Pia kukosa eshima. Kule kukatiza au kundakiza watu wanapongea kuchelewa bila sababu au hata kutumia luga chafu. Isitoshe unyanyasaji au wivu uliovuka mipaka hasa unapoficha mafanikio ya wengine. Kinachofanya tabia hizi, ziwe mbaya zaidi ni pale mtu hakubali kamwe kurekebishwa. Hili uhudhi sana.

Asanti sana kwa swali lako lenye uzito. Mimi nina saidia jamii yangu kwa njia rahisi lakini zenye maana. Kwa mfano, kuwasikiliza na kuwashauri watu wanapohitaji mtu wa kuongea naye. Pili, kushiriki kuwapa maarifa na taarifa muhimu. Zinazoweza kuwasaidia wengine kufanya maamuzi bora na muhimu katika maisha. Isitoshe kuhamasisha mshikamano na heshima kwa maneno na hata kwa matendo, pia kuchangia mawazo ya suluhisho pale panapokuwa na changamoto ama hitilafu katika jamii. Na amini sana ya kwamba si lazima uwe na pesa nyingi au nafasi kubwa katika jamii lakini muda ni ya njema na moyo safi wa kusaidia vinaweza kuleta mabadiliko makubwa.

Picha mtandaoni, ndio nimewahi kuweka picha zangu mtandaoni, lakini si nyingi sana. Huwa nachagua picha chache tu hasa zile za kumbukumbu nzuri ama zenye hafla maalum au wakati ninapojisikia vizuri. Sipendi pia kuweka kila kitu napenda kubaki na mipaka ya faragha. Mbona ninafanya hivyo? Ninafanya hivyo kwa sababu ningependa kushirikisha marafiki na familia kuhifadhi kumbukumbu ama pia wakati mwingine ni kujieleza tu lakini huwa ninaangalia nani anayeweza kutazama picha zangu na pia ninachunguza kwa makini kile ninachoweka kwenye mtandao. Siweki bila kufikiria kamwe.

Da, nao, nina kumbu kumbu, moja ya kutisha, ambayo, bado unifanya nitafakari hadi wa leo. Ulikuwa ni msimu wa mvua ya masika, na usiku huo, mvua ya umeme na yaradi ilinyensha mfululizo bila kupusa. Kulikuwa nagiza totoro, umeme ukapiga karibu na mahali nilipokuwa. Sauti ikawa kubwa kiasi kwamba, moye ulidunda na kuruka gafla. Kwa sekunde chache, nili hisi hofu halisi. Mwili wote. Ukasimama ni kalowa jasho. Mwili mzima. Kilicho nifanya niogope zaidi. Sio umeme wenyewe. Balini ile hisia ya kutokua na uthibiti. Pale nilipogundua kuna mambo makubwa kuliko wewe. Baadae. Hei. Ilibaki kama kumbukumbu ya kunikumbusha kuwa makini na kuthamini usalama.

Kulala ni muhimu. Kwa kawaida mimi ulala kati ya saa sita hadi nane usiku. Ni kilala sahizo. Huwa ninaamuka nikiwa nafuu na mwenye nguvu. Iwapo ni melala chini ya sahizo. Huwa ninahisi kuchoka au kukosa umakinifu. Siku inayofuata nimegunndua pia kuwa kulala mapema unisaidia zaidi kuliko kulala. Sana nikiwa nimechelewa. Isitoshe, usingizi mzuri. Ni bora. Kuliko saa nyingi bila utulivu.

Naamu, kwa kweli, natumia mitandao ya kijamii, lakini si sana. Wenda huko kuangalia yaliyomo, kuwasiliani na marafiki, kupitia vyombo vya kijamii, au kupata tarifa muhimu, lakini sipendi kukawa huko kwa muda mrefu. Kila wakati na jaribu niwezavyo kutozidisha matumizi, ili nisipoteze muda wangu mwingi ambao ningeutumia kufanya mambo muhimu. Pia kuchagua ninachofuata na ninachokiangalia nisije nikaichafua mawazo yangu kwa mambo yasiofaa. Isitoshe huwa natumia mitandao zaidi kwa mawasiliano kujielimisha kukuza uhusiano na pia kupata taarifa muhimu wala si kulinganisha maisha kwa kifupi ningesema naitumia kwa kiasi na kwa uwangalifu mkubwa.

Napenda swali lako, kwa kweli, napenda kufanya kazi nikiwa nyumbani. Ninapenda hivyo kwa sababu, kiwa nyumbani, kuna utulivu zaidi, kelele ni chache. Pia, ninaokoa muda wakusafiri na kupambana na trafiki na misogamano ya magari. Isitoshe, ninauwezo na uhuru wakujipanga kwa mtindo wangu mwenyewe. Pia inaniwezesha kuwa makini zaidi kwenye kazi zinazoitaji kufikiria kwa kina. Lakini pia, bila shaka, ukweli nikua, kuna changamoto zake. Kwa mfano, wakati mwingine, nidhamu inaitajika zaidi. Kwa kuwa, mara nyingi upekeyako nyumbani na muna mtu anayekufuatilia kile unachofanya. Pia ukika muda mrefu ndani ya nyumba unaweza kuchoka au hata kujihisi mpweke kwa hivo napenda mchanganyiku kazi nyumbani na mara nyingine kutoka nje au ofisini ili kubadilisha mazingira ni muhimu.